Unapenda kuenda madukani? Ndiyo. Kwanza kitambo nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kuenda dukani. Kila wakati mamangu angetaka kutumana. Ningembia mama anitume mimi. Lakini sasa sikuizi. Sijui kwa nini watoto wakiwa wakubwa wanaona kidogo tatizo kutumwa. Sipendi sana kuenda dukani. Isipokuwa kama naendea kitu chenye mimi napenda hapo naeza taka kuenda.

Unahifadhi data yako wapi? Sasa. Kitambo nilipokuwa na simu yangu ya kitambo ya Redmi 9A. Ilikuwa na nafasi kidogo sana. Ilikuwa na 30GB. Lakini sasa nilipochukua simu yangu mpya. Ya lipa mdogo mdogo ya Techno Spark arobaini. Inanafasi kubwa sana naeza fanya kitu chochote nacho. Alafu pia nilinunua device zingine za kando. Zenye naeza save data yangu. Naeza hifadhi data yangu So nafasi niko nayo kwa wingi.